La hasha, siishi mahali ambapo nilizaliwa kwa kuwa mimi nilizaliwa maeneo ya pwani lakini kwa sasa mimi niko mahali kwingine ambapo mimi nafanya kazi. Kule pwani mimi napenda tu kutembelea wazazi wangu lakini sasa kwa sasa ambapo mimi ninafanya kazini ndugu zangu tu ndo naishi na wao kwa hivo siishi mahali ambapo nilipozaliwa.

Kazi yangu nahakikisha kwamba ninayo rotuba ambao nimeandika. Hii inanisaidia kujua jambo ambalo nafaa kuwa nalifanya wakati fulani na nafaa kulimaliza wakati upi. Hii inanisaidia sana kwa kuwa naeza gawanya siku yangu katika vitengo. Ambazo zitanisaidia sasa. Najua kila kitengo kuna jambo ambalo mimi nitakua nafanya wakati huu. Na hili linifanya kuwa kazi yangu imeweza kupangika vizuri sana na pia inaeza kufanyika.

Mimi napenda kule nyumbani kwa kuwa mkipika pale nyumbani nahisi kwamba napika kulingana na vile mimi napenda si kulingana na vile unajua ukienda kukula nje utaletewa oda imepikwa kulingana na vile sasa mpishi wa pale napenda kupika kwa hivo mimi napenda mimi mwenyewe kujipikia na ndio naweza kupika kulingana na maoni yangu na kulingana na vile mimi napenda.

Mziki ambao ni nausikiza mimi sana sana. Niaezasema ni mziki ya aina RNB kutoka kule marekani. Huu ni mziki ambao biti yake si yenye kukimbia. Na si yenye tena kuenda polepole sana. Kwa hivyo iko hapo tu katikati. Mziki ambao pia sana sana unakuwa ni mziki wa mapenzi.

Nikiamka asubuhi, nitaangalia rotuba yangu, kwanza nitaomba, kisha niangalie rotuba yangu, nijue nafaa kufanya zoezi aina gani hiyo siku. Baada ya hapo, kwanza nitaenda nifanye zoezi kuhakikisha kwamba mwili wangu, umefunguka na umeamka vizuri. Kisha nikirudi, pale nyumbani, nitatangeneza kahawa yangu, na pia nitakula chakula ambacho nilikuwa nimebakisha jana usiku, ili kunipa nguvu ya kuendelea na siku vizuri. Mimi huamka saa kumi na moja ya asubuhi kila siku nahakikisha kwamba saa kumi na moja imenipata mimi kama nimesha amka na nikaanza kufanya mambo yangu kwa kuwa hayo ndio masaa mazuri sana na pia inanipea wakati wa kuwa nimefanya hayo mambo yote na pia nikaweza kutoka na kuelekea kazini. Mambo yanayohitaji kufanywa naweza sema nahitaji kuwa nimesafisha pale nyumbani natoka kama nimeacha kama ni pasafi. Na pia naacha kama kama kuna labda kama vitu kama takataka nafaa kutoa nitazitoa kisha mimi niende kazini mwangu. Asubuhi zangu ni naweza sema ziko sawa kwa kuwa zinanipee hiyo nafasi ya kufanya kitu mzuri na maisha yangu.

Mnyama ambaye mi ningependa kumfuga, naeza sema ni mbwa. Kukua mbwa ni rafiki ya binadamu, anakuangalia, anakulinda, na pia anakupea ile companionship. Kwa kuwa ule ni mnyama ambaye, amefugwa na wanadamu tangu miaka ya hapo mbeleni kabisa. Kwa hivyo, u ni mbwa.